Nani anayenifundisha jambo muhimu? Mtu ambaye ananifundisha jambo muhimu ni mkuu wa amri jeshi ya nchi. Hii ni kwamba ni mtu ambaye anaheshimika na ni mtu anafanya mambo yake kitaratibu. Na kila anapofanya, watu wanasikiliza na kufuata. Kwa hivyo ni jambo ambalo linanipa motisha. Na najifunza mengi kwake kwa kuwa yeye ni mtu anayeongoza nchi. Na katika uongozi wake mimi najifunza kuwa watu wakitaka kuheshimika ni lazima wafanye kile kinachohitajika ili wao waweze kuwa na muongozo mwema katika jamii.

Ninakipenda chakula chenye mafuta au chakula kisicho cha mafuta? Mimi na prefer chakula chenye kikona mafuta iliyotosheleza ndiposa chakula iweze kuwa tamu na iweze kuwa yenye afya katika mwili Chakula ilio na mafuta mingi si mzuri kwenye mwili kwa kuwa inaongeza kolestrol ambayo inafunga mishipa ya damu na pia mafuta kidogo sio mzuri kwa kuwa inafanya chakula kikose kuwa kitamu na kwa hivyo mimi napendelea chakula changu kiwe na mafuta yaliyo katikati.

Kinyoaji kipi cha baridi ambacho ninakipenda Kinyoaji ambacho nakipenda ni cocacola kwa kuwa ni kinyoaji ambacho kimekubaliwa na watu wengi na kimeenea katika Afrika mzima na duniani mzima hiki ni kinyoaji ambacho kina julikana kwa kutuliza mtu kiu na kinaweza kunyewa wakati kuna jua nyingi na hivi kwamba kinafanya mtu kusikia viema na kinaburudisha sana.